Siwezi kunywa maji lakini kwa binadamu inashauriwa kunywa maji. Angalau glass sita hadi nane. Maji kwa siku takribani lita moja nukta tano hadi mbili. Kulingana na mwili hali ya hewa na shughuli za kila siku. Kunywa maji kutosha, husaidia, kuimarisha unye nyeji, kusafisha mwili detox kuweka ngozi na mwili kuwana afya.